Ninapenda kupika kwa sababu, ninaweza kujaribu mapishi mapya, ninaweza badilisha viungo, kuchanganya ladha tofauti, kulingana na ninavyo hisi, ama ninavyopenda. Yaani hakuna mipaka, kila sahani ni nafasi ya kuonyesha mawazo na ladha yangu binafsi, hiyo inanisaidia kuonyesha ubunifu wangu. Ninapenda kupika kwa sababu pia ni njia ya kuonyesha kua unapenda wengine na ni njia pia ya kuleta watu pamoja ni njia, kwetu ni njia ya kuonyeshana kuwa unawapenda watu nikipika ninaweza kuwa na uhakika na usafi wa vyakula na viungo ambavyo nimetumia. Ninaweza kupunguza mafuta, chumvi, sukari na kukagua vyakula venye virutubisho bora.

Kazi ninayodhamini sana ni uguzi kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa uguzi na thamini sana kwa sababu inahusisha huduma, huruma na kujitolea. Utapata kuwa muuguzi ndiye mtu wa karibu sana na mgonjwa kuliko mtaaluma mwingine wa afya. Muuguzi anasikiliza maumivu ya mgonjwa, unamfariji na unamhakikishia kuwa atakuwa sawa kila wakati. Uguzi inafundisha uvumilivu, nithamu na pia utapata inakufunza kuwa na utu.

Ninapenda kufanya kazi na wengine, lakini pia nathamini kufanya kazi peke yangu kulingana na mazingira ya kazi ama aina ya kazi. Nikifanya kazi na wengine, ninapenda kwa sababu kuna ushirikiano na ushirikiano hua utapata unaleta mawazo tofauti na nguvu ya pamoja. Kila mtu anakuja na ujuzi wake, hivyo kazi inakua rahisi na inafanywa haraka na kwa ubora zaidi. Pia husaidia kujifunza kutoka kwa wengine, inaboresha mawasiliano na utapata kuwa mnajenga mahusiano mazuri kazini. Hata hivyo kuna nyakati napenda kufanya kazi peke yangu, hasa pale ambapo kazi inahitaji umakini kupanga na uwajibikaji wa kibinafsi. Kufanya kazi peke yangu, hunipa uhuru wa kupanga muda wangu na ninafanya maamuzi kwa makini bila kufumbuliwa ama bila tofauti za wengine. Kwa ujumla napenda mchanganyiko ya yote mawili na ninafanya kazi vizuri nikishirikiana na wengine.

Ningependa kupata mafunzo mbali mbali kazini, ili niweze kuongeza ufanisi na kukuza taaluma yangu. Baadhi ya mafunzo ambayo ningependa sana kupata ni mafunzo ya kitaaluma, ili niweza kuongeza ujuzi na marifa yanayohusiana moja kwa moja na kazi ambayo ninafanya. Pili ningependa sana kupata mafunzo ya mawasiliano kwa sababu mimi ni mtu ambaye sipendi kuwasiliana sana. Ningependa pia kupata mafunzo ya uongozi ili niweze kuwa kiongozi bora hapo mbele.

Ili kushambulia mabadiliko vizuri kazini, ninakua na mtazamo chanya na ninajua malengo ya mabadiliko hayo na jinsi ambavyo itanigusa. Tena, ninaangalia faida na changamoto ambazo zinaletwa na mabadiliko hayo na ninachukua hatua ya kijasiri ili niweze kushambuliana na mabadiliko hayo. Tena ninaongeza ujuzi na maarifa wangu ili nieze kukua sawasawa na mabadiliko ambayo yanafanywa.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kuanza safari ya masoma ya taluma. Hatua hii ili nifundisha uwajibikaji, nidhamu na kujitegemea. Ilikuwa mwanzo wakujitambua, kujua malengo yangu, nguvu zangu na changamoto ambazo ni nazoweza kushinda kwa bidiii na subira. Kupitia Tukio hili nilijifunza kwa mba mafanikio hayaji kwa bahati. Bali ni kwa juhudi endelevu kujifunza kutokana na makosa na kuamini uwezo wangu. Pia lilinifanya kuthamini msaada wa familia ambao ndio wamekua na mimi kwaa safari hii na marafiki. Kwani mchango wao unanipa motisha na ulinipa motisha ya kuendelea mbele. Kwa kifupi, tukio hili lilinibadilisha mtazamo wangu wa maisha na kunipa muelekeo wakazi na ndoto zangu.

Kushugulikia muda wa mwisho, kunahitaji mipango, nidhamu na kuelewa vipaumbele. Kwanza, ninagawanya kazi kubwa kwa hatua ndogo ambazo ninaweza kufanya kila siku. Hii inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na inafanya kazi ionekane ikiwa rahisi. Ninatambua kazi muhimu ambazo zinaathiri zaidi matokeo na ninaziweka kipaumbele. Ninafanya kazi ambayo ni ya muhimu kwanza, kisha ninazingatia hizo zingine badaye Ninapanga muda wa kutosha wa kufanya kazi bila usumbufu Ninaepuka kuchelewa na kupoteza muda kwenye mambo yasiyo ya lazima kama vile mitandao ya kijamii na mahali pengine ambayo mimi nilikua ninatembea hapo awali Pili, ninaweka mapumziko mafupi kati ya kazi ili ninadumisha umakini na tiza. Hii inanisaidia kuepuka uchovu wa akili na ninaboresha ubunifu. Ninakagua na ninarekebisha kazi mapema na ninasimamia shinikizo.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza Hii inanijumuisha kuwasiliana na watu muhimu kupitia simu jumbe na mitandao ya kijamii kama vile whatsapp na twitter pamoja na kutumia programu za kielimu kutafuta taarifa, kusoma na kuboresha ujuzi wangu kama vile youtube Pia, ninatumia kwa kupanga ratiba, kuangalia kalenda, kusikiliza muziki na kupata habari za kila siku. Kwa kifupi, simu yangu ni chombo muhimu cha kazi, maarifa, mawasiliano katika maisha yangu ya kila siku.

Ninawafahamu majirani wangu. Ni muhimu sana kuwafahamu majirani zako kwa sababu ni njia ya kujenga uhusiano mzuri, mshikamano na pia ni usalama katika jamii. Kwa kuwafahamu, inakuwa rahisi kusaidiana hasa wakati wa changamoto, pia inaimarisha amani na maelewano katika eneo la makazi. Hii pia inapunguza migogoro kwa sababu ya mawasiliano mazuri na uhusiano ambao tumejenga. Inaleta uwajibikaji katika jamii. Kwa kifupi kuwafahamu majirani zako, huchangia kuishi kwa amani, usalama na mazingira bora ya kijamii.

Wakati wa baridi kali, mimi hufanya mambo kadha wa kadha ili kujilinda na kudumisha joto la mwili. Na afya kama vile mimi huvaa nguo za joto kama vile kofia mbao za mikono na soksi ndefu. Pia mimi hukaa katika sehemu ambazo ziko na joto kama vile ndani ya nyumba ama sehemu ambazo zimefungwa vizuri ili kuepukana na upepo wa baridi. Mimi pia hutumia vifaa kama vile jiko ama pia hita inapowezekana ili niongeze joto la ndani. Mimi pia hunywa vinywaji moto kama vile chai kahawa ama supu moto ili kusaidia mwili kupata joto na kudumisha nguvu. Mimi pia hufanya mazoezi ndogo ili kuongeza joto la mwili na kurahisisha mzunguko wa damu.

Ninapenda mchezo wa ubao kama vile drafti na ludo kwa sababu unanisaidia kukuza fikra za kimantiki na kimkakati. Unaweza kujifunza kupanga mbele na kufanya maamuzi sahihi. Mchezo huu unahitaji wewe ukumbuke sheria hatua za awali na mikakati ambalo jambo hili husaidia kuimarisha kumbukumbu na umakini wa akili. Mchezo huu pia unakuza ustadi wa jamii na unapunguza msombo wa kimawazo. Unafundisha nidhamu na pia subira.

Ninapenda kununua vyakula na vinywaji kwa sababu chakula ni muhimu kwa afya na nishati ya mwili. Pia ninapenda kununua vitu vya shuleni na kazini kama vile vitabu, madaftari na vifaa vya kiteknolojia ambazo zinanisaidia kuboresha ujuzi na kupanga masomo yangu na shughuli za kazi. Pia, ninapenda kununua nguo na vitu vya burudani na pia vitu vya nyumbani.

Ninapenda chakula cha githeri. Githeri ni mchanganyiko wa maharagwe na mahindi. Mara nyingine utachanganya na mboga kama vile sukumawiki, karoti na nyanya. Githeri ni chakula cha kiasili cha Kenya na kina lishe bora. Nirahisi kutengeneza kwa sababu unachemsha maharagwe na unachemsha mahindi. Kinatoa nguvu kwa siku nzima. Na githeri ukipata kwa hoteli kinatoka kwa bei nafuu.

Ninaposhirikiana na timu nahakikisha nachangia kwa njia chanya na ye nyeheshima. Kwanza, ninasikiliza mawazo ya wenzangu kwa makini ili niweze kuelewa mitazamo tofauti. Pia, nashiriki mawazo yangu kwa uwazi na ujasiri bila kudharau maoni ya wengine. Pia, nawasiliana kwa ufanisi na hakikisha tarifa muhimu zinafika kwa wakati.

Ninapenda kula nje ya nyumba katika migahawa au sehemu ambazo zinachakula safi kitamu na mazingira tulivu. Mara nyingi, napendelea migahawa yenye chakula cha kienyeji au cha haraka lakini safi, ambacho kinatoa ladha nzuri lakini si ghali sana. Pia napenda sehemu ambazo zinastarehe muziki wa kawaida na nafasi ya kukaa vizuri ili niweze kufurahia chakula wakati wangu bila msongo. Mara nyingine napenda kula nje kwenye mitaa yenye mandhari nzuri au bustani ili niweze kupata hewa safi na starehe ya mazingira.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kuchangia, kwa vitendo na kwa moyo, wakujali wengine. Nikotayari kushirikiana na majirani katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, mikutano ya kijamii kama vile harambee au miradi ya maendeleo. Pia, ninajitolea kusaidia pale ambapo panahitajika. Iwe ni kwa kutoa ushauri, kushiriki kimawazo au kusaidie watu ambao wakona changamoto. Nina heshimu sheria za tamaduni za jamii na nakikisha kuwa na wasiliana kwa heshima na uwazi ili kudumisha amani na mshikamano.

Wakati wa siku ya mvua, napendelea kukaa ndani na kufanya shugli zinazoniweka salama nikiwa mtulivu na mwenye tija. Maranyingi, ninasoma vitabu au maandiko mbalimbali ili kuongeza maarifa yangu. Pia, napenda kusikiliza muziki laini jambo ambalo linisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine ninatumia siku ya mvua kupanga mambo yangu kama vile kupanga ratiba, kuandaa malengo au kusabmifisha sehemu ndogo za nyumba. Pia ninapenda kulala wakati ambao kuna mvua.

Hali ya hewa ambayo ninaipenda ni ya wastani, yani hali ambayo kuna jua hafifu na upepo mdogo wa kupendeza. Hii hunifanya nijiskie nikiwa na nguvu, utulivu na huru kufanya shughuli zangu bila usumbufu ama bila kushtuka. Napenda hali ya ambayo si ya joto kali, wala yenye baridi kali kwa sababu inaniruhusu kufanya kazi, kutembea na kupumzika kwa starehe.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto, na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee sana kwangu. Nilifurahia sana manthari nzuri ya maji yanayotulia, sauti ya upepo na ndege, pamoja na harufu ya asili ilionipa utulivu wa kiakili. Nilipenda kutembea kando ya ziwa au mto kuangalia mawimbi madogo ya maji na kutafakari maisha. Wakati mwingine, nilikaa kimya nikisikiliza sauti ya maji yakitiririka, jambo lilo nifanya nijisikie nikiwa karibu zaidi na asili na kupunguza msombo wa mawazo.

Kwa mtazamo wangu, timu bora ya mpira wakirugbi ya marekani ni timu ya taifa ya marekani inayojiita The Eagles. Mimi binafsi, ningesema hii ndiyo timu inayoleta fahari kubwa kwa nchi yangu kwenye mchezo huu. United States Men's National Rugby Union team inayojulikana kama The Eagles inawakilisha marekani kwenye mashindano ya kimataifa na ina historia ndefu ya kushiriki katika kombe la dunia mara nyingi Wanaongoza kwa nguvu na kujitahidi kushindana na nchi zingine kubwa duniani Ingawa mara nyingi wakiwa nje ya nafasi za juu sana kwenye viwango vya ulimwengu.

Mimi napendelea hali ya joto kuliko ya baridi. Napenda joto kwa sababu hunifanya nijisikie hai na nikiwa na nguvu za kufanya mambo mbalimbali kwa urahisi. Ninapenda kuenda nje kufurahia jua, kucheza au kutembea bila hofu ya baridi kukandamiza mwili. Pia, joto hunifanya nijisikie furaha na hamasa na ninapenda kukunywa vinywaji baridi na kukula barafu huku nikiwa kwenye mazingira ya jua. Hivyo, joto hunipa furaha ya kipekee na hisia za maisha zinazojaza moyo wangu.

Kila mwezi, mimi hupanga bajeti yangu ya mapato na matumizi. Nikihakikisha kuwa ninaweka sehemu ya pesa yangu kwenye akiba kabla ya kutumia yeyote na vitu visivyo vya lazima ama vitu visivyo vya muhimu. Napendelea kutumia akaunti ya benki kwenye riba ndogo lakini salama. Na wakati mwingine, pia ninaweka fedha kidogo kwenye hifadhi ya dharura kwa ajili ya matukio yasiyotegemewa. Zaidi ya hayo, napenda kutumia mbinu ya kueka pesa kidogo kila siku au kila wiki. Hata kama ni kiasi kidogo, kwani hudumisha nidhamu ya kifedha na kunisaidia kujenga akiba kubwa kwa muda mrefu. Hii njia hunisaidia kuwa na amani ya akili kwa sababu najua niko tayari kwa dharura na kwa malengo yangu makubwa ya kifedha.

Mimi hupumzika baada ya siku ndefu kwa njia zinazofanya nijisikie mtulivu wa kiakili na kimwili. Kwanza napendelea kuondoa msombo wa mawazo kwa kuamka kidogo nikilala au nikikaa kimya nifurahie utulivu wa nyumba. Mara nyingi mimi hufurahia kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa huku nikisikiliza muziki mdogo wa utulivu. Pia napenda kuangalia filamu au vipindi vya televisheni vinavyonifariji. Pia mimi husoma vitabu ambavyo hunifurahisha na kunifanya nisahau mawazo ya kazi. Wakati mwingine nikihisi nikiwa na nguvu kidogo, mimi hufanya mazoezi kidogo nyumbani au kutembelea kando ya bustani karibu.

Ninapenda sana kutembea msituni. Kwangu, msitu ni mahali pazuri ambapo ninaweza kujisahau na kufurahia uzuri wa asili. Napenda jinsi mimea na miti inavyo kuwa kwa rangi na kijani inavyonipa amani ya ndani na sauti za ndege na upepo unavyopuliza kwenye majani zinazionifanya nijisikie nikiwa karibu na asili. Kutembea msituni pia hunipa hisia za starehe na uzuri wa kimaumbile na mara nyingi ufanya mawazo mangu yasafishe na kujisikia vizuri kimwili na kiakili. Yaani ni mahali ambapo napata faraja ya kweli na ninaweza kufurahia mandhari ya kijani na mtiririko wa maisha ya kiasili.

Mimi napenda kusoma vitabu vya biolojia kwa sababu hunivutia sana kuelewa maisha na jinsi mwili wa binadamu na vyumbe wengine unavyofanya kazi. Napendelea vitabu vinavyoeleza kwa kina mada kama anatomia, fizyolojia, genetiki, mikrobiolojia na ekolojia. Vinafanya nijifunze jinsi mifumo ya mwili inavyoshirikiana namna seli zinavyofanya kazi na jinsi mazingira yanavyoathiri viumbe ambavyo viko hai. Kusoma vitabu vya biolojia hunipa maarifa mapya kila wakati na hunifanya niwe na hamu ya kuchunguza zaidi sayansi ya maisha.

Mimi ningependa kujaribu mchezo wa manyoya kwa sababu ni mchezo unayochanganya harakati za mwili, umakini na kasi. Napenda jinsi inavyohitaji wepesi wa miguu, uratibu wa mikono na macho, pamoja na mkakati wa kufikiri haraka. Pia naona ni mchezo wa kuvutia kwa sababu unaweza kuchezwa ndani ama nje na unafaa kwa burudani na pia mazoezi ya afya. Mchezo wa manyoya pia hunivutia kwa sababu hunisaidia kuboresha, nguvu, ustahimilivu, wa mwili bila kuwa mkali sana kama mchezo mingine.

Mimi husherehekea mwaka mpya kwa kuenda kesha kanisani. Kwangu, huo ni wakati wapekee wakumshukuru mungu kwa wakati uliopita, kutafakari safari ambayo nilipitia na kuomba baraka na muongoza wa mwaka mpya. Wakati wakesha, napenda kusikiliza mahubiri, kuimba nyimbo za sifa na kuabudu, na kushiriki maombi nikiwa pamoja na waumini wengine. Pia mimi hutumia muda huo kueka malengo na nia njema kwa mwaka ambao unakuja. Huku ni kiomba hekima, afya njema na mafanikio katika masomo na maisha yangu kwa jumla. Baada ya kuingia mwaka mpya, mimi huisi amani ya moyo na matumaini mapya. Nikijua kuwa nimeanza mwaka nikiwa karibu zaidi na mungu.

Ninapenda sana wala bin wala kama mwandishi wa vitabu. Ninavutiwa sana na jinsi anavyoandika hadithi zake kwa lugha ya kiswahili. Anatumia lugha ambayo ni wazi, enye hisia na enye mafundisho ya maisha. Vitabu vyake mara nyingi huakisi uhalisia wa jamii, changamoto za maisha, maadili na mahusiano ya kibinadamu kwa njia ambayo inaeleweka na ambayo inagusa moyo. Napenda jinsi anavyotumia visa na wahusika wanaoonekana halisi kiasi kwamba ninapokuwa nasoma nahisi kama ninashuhudia matukio halisi. Waandishi wake hunifanya nitafakari maisha, kufanya maamuzi bora na kuthamini maadili mema. Kwa jumla, wala bin wala ni mwandishi ambaye ninamheshimu sana kwa mchango wake mkubwa katika fasihi ya kiswahili.

Jambo la dini ambalo ni la muhimu sana kwangu ni kuabudu na kutoa. Kuabudu hunipa nafasi ya kuwa karibu na mungu, kumshukuru kwa mema yote niliyopata, na kupata nguvu ya kiroho ya kuniongeza katika maisha ya kila siku. Ninapokuwa na muda waibada, mimi huhisi amani ya moyo na muongezeko katika maamuzi yangu. Pia, kutoa ni jambo la muhimu sana kwangu kwa sababu hunifundisha moyo wa upendo, unye nyekevu na kuweza kuwajali wengine. Ninapotowa iwe ni muda wangu, mali, msaada kwa ambao wanahitaji, mimi huhisi kama nimetekeleza wajibu wangu wakiimani na wakibinadamu kwangu kuabudu na kutoa ni nguzo zinazo niimarisha kiroho na kunifanya niishi maisha yenye maana.

Mimi napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kuliko jioni. Asubuhi, hunipa mwanzo mzuri wa siku, huniamsha mwili na akili. Na pia hunifanya nijisikie kama niko na nguvu na motisha kutoka asubuhi mapema. Napenda kufanya mazoezi mapema kabla ya shughuli za siku kuanza kwa sababu inanisaidia kuwa makini zaidi, kuwa nahisia chanya na kudumisha nidhamu ya ratiba yangu. Baada ya mazoezi ya asubuhi, mimi huisi mwili wangu ukiwa mwepesi na akili ikiwa safi na jambo hili hunisaidia kukabiliana na majukumu ya siku nzima kwa ufanisi zaidi. Kwangu, mazoezi ya asubuhi ni sehemu muhimu ya kujitunza na kujiandaa kwa siku njema.

Mimi ninapenda zaidi kuongea kuliko kuandika kuongea hunifanya nijieleze kwa urahisi, kutoa mawazo yangu na hisia zangu moja kwa moja na kushirikiana vizuri na watu wengine Ninapenda mazungumzo kwa sababu inanipa nafasi ya kuelezea hisia zangu sana sana, kusikiliza mitazamo ya wengine na kujenga mahusiano ya karibu, kwangu kuongea ni njia ya asili ya kuwasiliana.

Ninapenda kujihusisha na mambo ya ambayo inalinda mazingira. Kila siku, ninafanya jitihada ndogo ndogo ambazo zinaezaleta tofauti kubwa. Kwa mfano, ninapunguza matumizi ya vitu vya plastiki kadri ninavyoweza. Badala ya kutumia mifuko ya plastiki, mimi hubeba begi za kitamba pila ninaposhuka dukani. Pia ninaweka taka kando ili niweze kutenganisha zile zinazoweza kuchakatwa na zile ambazo ni taka ngumu.

Mimi upiga picha kila ninapopata nafasi ya kuwa mahali pazuri, pakupumua pumzi. Napenda kuhifadhi kumbu kumbu za mazingira nzuri, milima, mito, au jua linapochomoza na kutua. Kwani picha zinafanya nikumbuke hisia nilizopata wakati huo. Siku zota napiga picha si tu kwa ajili ya kushiriki kwenye mitandao, bali pia njia ya kufurahia uzuri na asili ya maisha. Wakati mwingine, mimi hupanga safari ndogo au matembezi ili kutafuta mandhari ya kipekea kupiga picha kama vile mawingu ya yanayo vingirika juu ya mto au rangi za ajabu wakati wa pambazuko.

Ninapenda sana hadithi za ajabu. Zinanivutia Zinanivutia kwa sababu huwa zimejaa ubunifu, mishangao na matukio ambayo huwezi tabiri. Kila ninaposoma ama kusikiliza hadithi ya aina hii, mimi hujikuta nikingia kabisa katika ulimwengu mwingine uliojaa mambo ya kushangaza na kuchekesha kiasi cha kunipasua mbavu. Hadithi hizi hunifanya nisahau mawazo ya kawaida ya kila siku na inanipa furaha ya kipekee. Hasa wakati ambapo kuna mchanganyiko wa ucheshi na visa ambavyo si za kawaida.

Ninapenda kushirikiana na timu yangu kwa sababu, kila wakati ninapoungana na wenzangu, inanishirikisha mawazo yangu waziwazi na pia ninaweza kusikiliza kwa makini mawazo yao. Kwani kila mtu anamchango wake ambao ni muhimu na ambao unafaa kusikiliza na kuthaminiwa. Ninapenda kuhakikisha kuwa kila mmoja anaelewa jukumu lake na kuwa tunapanga pamoja malengo ya kufanikisha kazi ama mradi ambao tunachunguza. Ninapenda sana kujitahidi kusaidia wenzangu mahali ambapo wananihitaji na ninashughulikia changamoto pamoja na kuahamasisha ili kila mtu ajiskie kama amethaminiwa.

Ningependa sana kujifunza kuendesha gari. Hii ni jambo ambalo linanivutia kwa sababu linanipa uhuru na uwezo wa kusafiri kwa urahisi bila kuteleza kwa ratiba ya usafiri wa umma. Kujifunza kuendesha gari kunanisaidia pia kujenga ujuzi wa usalama barabarani, kuelewa sheria za usafiri na kujitunza kiusalama ninapokua njiani. Ningependa pia kuwa na ujuzi mzuri wa kuendesha kwa amani na kwa uwajibikaji Nikijua jinsi ya kushugulikia hali tofauti barabarani kama hali ya mvua na msongamano Kwa pande mwingine kujifunza kuendesha gari kunanipa fursa ya kutembea sehemu mpya kupata uzoefu wa maisha na kujenga uhuru wa kufanya mambo kadri ya ratiba yangu.

Ndio, mimi hununua vitu mara nyingi kwa kutumia simu. Napendelea njia hii kwa sababu inanipa usalama, uwazi na urahisi mkubwa. Kwa kutumia simu, ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuthibitisha bidhaa kabla ya kununua. Jambo hili linanisaidia kufanya maamuzi sahihi. Malipo kwa njia ya simu pia. Inanifanya nijisikie salama zaidi kwa sababu sihitaji kubeba pesa taslimu. Na kila muamala huwa narekodi wazi ambayo naweza kuirejelea wakati wowote ninapotaka. Zaidi ya hayo ni njia rahisi na ya haraka. Ninaweza kununua nikiwa nyumbani, kazini ama popote pale bila usumbufu.

Kazi ambayo ninaithamini zaidi, ni ile ambayo inahusisha kuwahudumia na kuwasaidia watu. Ninathamini kazi ambayo inampa mtu matumaini, inamfariji, na pia inampa suluhisho katika maisha yake ya kila siku. Kwanza, kazi si tu kwa njia ya mapato, bali ni wito na nafasi ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Ninapofanya kazi inahitaji uaminifu, huruma na uwajibikaji mimi huhisi nikiwa nimeridhika moyoni kwa sababu najua ninachangia ustawi wa wengine.

Mimi huwakikisha nenosiri languni ngumu na ambalo haliwezi kutabirika li ninalichanganya herufi kubwa kwa ndogo nambari na alama malumu ili liwe gumu kiasi kwamba hakuna mtu mwingine anaweza kutabiri ama kulibashiri Pia, sipendi kutumia nenosiri moja kwa akounti nyingi. Kila akounti ina nenosiri yake tofauti na jambo hili ninaona kwa mbali naongeza usalama. Zaidi ya hayo, mara zote mimi hufanya mabadiliko ya mara kwa mara kwenye nenosiri na kutumia njia za kubitibitisha utambulisho mbili pale inapowezekana.